Kwanza kabisa, ningependa kuanza na kumpa hongera sana kwa kupata kazi mpya. Ushauri wangu mkuu ni kuwa na nidhamu na nia ya kujifunza kila siku. Unapoanza kazi ni muhimu kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Ili uelewe taratibu za ofisi. Jitahidi kufika kazini mapema na uwe na mahusiano mazuri na wafanyakazi wenzako. Kumbuka bidii na uaminifu ndio siri ya mafanikio katika kazi zote. Usiogope kuuliza maswali pale unapohitaji msaada. Ni hayo tu kwa sasa.

Mimi hukagua barua pepe zangu mara nyingi sana kwa siku. Labda zaidi ya mara kumi. Kwa kawaida, jambo la kwanza ninalofanya asubuhi niki amka. Ni kuangalia kama kuna barua pepe mpya. Za kazi au taarifa muhimu kutoka kwa marafiki. Katika ulimwengu wa leo. Barua pepe ni njia kuu ya mawasiliano. Kwa hivyo, ni lazima kuwa makini ili usipitwe na jambo lolote la dharura. Wakati mwingine, inapo wakati mwingine inanichosha kidogo. Kuangalia simu kila saa. Lakini ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Mimi hujaribu kutenga muda maalum. Jioni wa kupumzika bila kuangalia barua pepe. Ili nipate utulivu wa akili.

Zamani, nilikuwa nasoma gazeti kila asubui. Nikiwa nakunywa chai, lakini siku hizi, nimeshaacha kidogo. Badala ya kununua gazeti ila karatasi, sasa hivi mimi hupata habari zangu zote kupitia mtandao na simu yangu ya mkononi. Napenda kusoma habari za michezo, siyasa na matukio ya ulimuwengu kwa sababu teknolojia. Inafanya habari zipatikane kwa haraka zaidi. Hata hivyo, bado naamini kuwa magazeti ya karatasi yana umuhimu wake. Hasa kwa watu wanaopenda uchambuzi wa kina. Kuna wakati mwengine mimi hununua gazeti la jumapili ili nikae tu kwa utulivu na kusoma makala ndefu. Kusoma gazeti kunanisaidia kupanua uelewa wangu na kujua mambo yanaendelea katika jamii kila siku.